Naamu napenda kuimba hata kama mimi si muimbaji napenda tu kuimba na kusikiza nyimbo zinazonifuraisha. Hizi ni kama vile nyimbo za kumsifu bwana nyimbo za kujiburudisha. Hizi ni zile secular songs na zinginezo kama bongo.

Naam, napenda kusoma maoni ya watu mitandaoni ili kujua vile watu wanavyo fikiria na wanavyo taka kutatua kama ni shida walizo nazo ama shida zilizo wakumba kwa ujumla wanavyo panga kuzitatua. Kwa hivyo maoni ni muhimu mtandaoni.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni njia ya rununu. Hivi ni vile utakavyokuwasiliana na mtu yoyote kwa department ingine au walie juu yako au chini yako. Waweza kumpigia simu kwa department yake na uweza kuwasiliana naye utakavyo.

La, sipendi kupiga picha. Napena kuziona picha mzuri lakini sipendi mie mwenyewe kujipiga picha. Napena kupiga vitu vingine picha kama mazingira, milima, miti na vinginevyo lakini mimi finapsi sipendi kujipiga picha ama kuonekana kwenye picha yoyote.

Napenda kushiriki katika mazingira ya masika wala si masika sana kama vuli. Hivi ni vile sipendi kiangazi kwa kuwa vile ina joto jingi na hali hii halisaidii mimea kukua katika mashamba. Masika pia yaweza kuharibu mimea iliopandwa na lakini vuli ile kuna unyenyevu katika mazingira na mtu waweza kukaa bila kuathiriwa.

Napendelea mwanga wa kati kwa kuwa hauchomi ngozi yangu na kuwa na unyevu unyevu wa ukua na zile rashe mwanga mkali pia waweza kuwa na sio wa manufaa katika mazingira kwa kuwa mwanga mkali waua chakula na waua nutrients ilizo mchangani.

Katika ziara za kazi ama ziara za zangu wakati wangu wa kibinafsi. Napenda kupatana na watu wapya na naweza kuanzisha gumzo na wawo na ilhali zile gumzo zitawa za faida kwangu na weza kufanya wale watu wawe marafiki wangu wapya.

Sina mazoea kuziweka picha zangu mtandaoni. Hivi ni kwa kuwa mimi najifikiria kama mtu alie introvert. Ama mtu asiye kuwa na mazoea ya kutangana na watu wengi. Na hujiwekea mambo yangu mimi mwenyewe. Sina mazoea ya kuweka picha zangu mtandaoni.

Naam, natumia simu yangu mara mingi kununua vitu ama kulipa vitu ni navyo nunua ivi inaeza kuwa pale kwenye duka kuu, unaeza tumia simu yangu kulipa au naweza kuoda vitu kwenye mitandao kama jumia. Alafu wanapo niletea natumia bado simu yangu kulipa nilicho nunua.

Ninapata habari kupitia mitandao ama kupitia runinga runinga na mazoe ya kuona habari za jioni ninapotokea kazini. Lakini nikiwa kazini nina mazoea ya kuingia mitandaoni kama vile Twitter ama Instagram na kuona habari humo.

Napenda kujifunza mambo mapya kutumia simu na kutumia mitandao. Hivi unapoingia mtandao ni unaingia kwa jamii fulani pale mtandaoni unapata wale watu ni wa sanaa fulani na waweza kujifunza kutokana na zile sanaa zao na ukaelewa kitu kipya.

Mnyama niyemfuga ni kuku anapatika na nilimpata kwenye soko. Na zingine nilizapewa na familia yangu wakati wa sikukuu. Na nimewaweka kwangu wanawataga mayai nawapa chakula kila asubuhi ninapoamka. Na wana faida nyingi sana kwa wangu.

Hali ya hewa leo ni jua lakini si jua kali. Na hii sikuwa ni hewa nzuri kwa kuwa hii msimu wa sikukuu imekuwa na baridi nyingi. Na kwa kuwa jua limeonekana leo. Na ninafuraha na nina matumaini mengi kwa siku ya leo.

Kwa sasa hivi natumia wi-fi lakini ninapo toka nyumbani siwezi kuifikia wi-fi ama ninapo kuwa hakuna wi-fi. Ninaweza kutumia data ya simu na niile ya safaricom kwa kuwa ina nguvu ya kufikia maeneo mengi na bila kubafa ama kuhang.

Na shughulikia wateja kwa kuwapa customer service ama service zinazo wafaa kama vile kufuatilia order zao kuwa serve kwa ukarimu na kuwapa after service, after sale service hizinikama vile packaging ya mizigo yao na kuwapa deliveriya ilhali watalipa delivery.

Nina mazoezi ya aina tatu: kuna kukimbia, kuna kuinua chuma na kuna kufanya press-ups, hizi ama zile, kujiinua kimwili kutoka chini. Zile zoezi nazifanya asubuhi, kukimbia nikiamka. Na jioni napotokea kazini kujiinua kimwili na kuinua mawe ili kuweka afya mzuri.

Ninapenda kusoma vitabu vyovyote vilivyoandikwa na mwanadamu vyaeza kuwa vitabu vya hadithi, vitabu vya utafiti, vitabu vya historia, vitabu vya maisha ya mtu vitabu vya naam vitabu tu vyote, napenda kusoma vitabu vya.

Naam nishaifanya kazi ya kujitolea ama zile voluntary work. Nilifanya kazi ya kusafisha mitaro mjini kwetu na naeza kudhania ile naeza kuchukulia ile kama manufa kwa jamii yangu. Naam nishaifanya kazi zingine za kujitolea kama kupanda miti na klabu ya scauti pale shuleni.

Kazi nichukiayo sana ya nyumbani ni kazi ya kuiosha vyombo. Ninaichukua kwa roho moja kwa kuwa sina sababu ya kuichukia lakini siipendi kabisa kabisa sipendi kuosha vyombo. Sipendi kuguza maji baridi ninapokuwa nikiosha zile vyombo.

Mandhari mazuri nilishawahi kuyaona ni yale yaliyokuwa na bustani nzuri pale nje ilopandwa miti mizuri na yakuvutia na pia ile mandhari inayokuwa na maji yanayotiririka kutoka kwenye mlima na kuingia kwenye mito.

Katika maisha yangu nimefanya vitendo vingi vya wema. Hivi ni kama kualika watoto wasiojiweza ama hata pia waliojiweza kwenye hafla yangu ya siku kuu. Ile ya krisimasi na kuweza kusherehekea na wao pia. Nimepea mabali kwa watoto wasiojiweza na nimefanya mambo mengi sana.

Sipendi kahawa kabisa, so maziwa yangu ni kunywa chai. Ninaamka asubuhi, nachemsha maji nangoja yachemke. Ikishachemka, naongeza sukari na majani. Naipa muda pia ichemke tena. Ikishachemka, naongeza maziwa, na tena nangoja ichemke, ikishachemka, naandaa chai na naila kwa mkate. Hiyo ni breakfast yangu, ama chakula cha kiamsha kinywa.

Ningependa kupata mafunzo ya kiuwanaume ama ile men's conference yaweza kusaidia kuweza kuwaza vile wanaume wengine wawaza na pia mimi naweza kujumuisha mawazo yangu kama mwanaume kwa wanaume wengine. Na tukaweza kusaidia.

Mara nyingi asubuhi ni nakula mkate. Lakini pia mara zingine zingine zinginezo zingi. Nakula mkate wakupi wakujipikia ama zile pancakes. Naam, nakula mkate kwa chai ama pancakes kwa chai ama mayai pia kwa chai.

Kinywaji baridi ninacho kipenda ni soda na iwe ile soda ya Coca-Cola. Ile yenyewe ya Coca-Cola ya Black. Si ya isiwe Fanta, isiwe Sprite, iwe Coca-Cola. Kinywaji kingine baridi ninacho kipenda ni Minute Maid flavor ya pineapple, si pineapple, passion. Ile ni kinywaji kingine kizuri sana ni nacho kipenda.

Uzoefu wa kuamka mapema asubuhi na kufanya mazoezi yangu kabla ya kujitayarisha na kuvaa mavazi yangu ya kazi. Hii inasaidia akili yangu kufunguka na kuweza kuwaza openly. Yaani kuwaza bila kuwa na natashwishwi wala ubaguzi.

Vifaa vyangu navisafisha, mara moja kwa wiki, ninapofanya usafi wangu wa mavazi ya manguo ile ndio wakati naweza kusafisha kila kitu ninacho changu. Na hii inasaidia kusafisha kwa kuwa nazijumuisha zote za wiki na kuzisafisha ili siku.

Njia ninayo tumia kupumzika kwanza ni ninapo toka kazini na nina uchovu mwingi. Ninakuja ninaoga na maji moto, maji ya siyo moto sana. Kisha ninapo oga, ninakuja ninatulia kwenye sofa, nawasha runinga. Nafuata matukio ya kila siku yalio tokea ile siku. Kisha after apo ninakula chakula changu cha usiku alafu naenda kulala.

Nina mapendeleo sana sana ya paka lakini ni paka akiwa mtoto akisha kuwa mkubwa tena sina upendeleo zaidi. Pia mbwa ninaupendeleo wa mbwa tofauti tofauti kama vile chiwawa. Nawapenda Bull Dogs pia, napenda German Shepherd sana sana.

Kuna changamoto ya kuangaliwa kwa udogo na wakubwa wako ama ile discrimination. Pia kuna changamoto za nipotizim yani wale wakubwa kushabulilia familia zao over watu walio na ujuzi wa ile kazi. Naam na changamoto ingine ni kutofuata mamlaka wakati unaofa.

Mazoezi ninayafanya asubuhi na jioni mara tatu kwa siku. Asubuhi ninaamka ninakimbia, kisha nikishafanya yale mazoezi ya kukimbia, jioni napotokea kazini. Ninakuja nainua chuma. Nikishainua chuma na rukaruka kamba. Nikisharuka kamba, najiinua kwa mikono ama zile press-ups. Naam.

Chumba nikipendacho sana nyumbani ni kile chumba cha kulala. Ninakipenda kuwa kwa kuwa kina manufaa mengi kwangu sio kwa mwili tu bali kwa mawazo mangu mawazo yangu ninakipenda pia kwa kuwa kina kitanda kizuri. Kina rangi nzuri ni kikubwa vizuri na chani nufaa inavyo taa.

Napendelea kitanda kizuri, hakuna mtu hupendelea kitanda kigumu kwa kuwa kitanda kigumu chakuumiza mgongo kwanza. Na ukiamka unahisi una uchungu mwingi kuliko ulivyokuwa ulipoenda kulala. Lakini kitanda kizuri, chafanya utulie, mgongo hupumzika vizuri, mawazo yatulie na asubuhi waweza kuamka vizuri sana.

Wazo wazo wazo zuri ninalo kwa siku ya leo nilile la kurukisha mwaka. Leo ni siku kubwa sana kwa watu wa dunia kwa kuwa tunasherehekea siku ya kurukisha mwaka, tutoke kutoka mwaka wa elfu mbili ishirini na tano tuvuke mwaka wa elfu mbili ishirini na sita, na hilo linanipa furaha nyingi.

Naam nishawahi kuenda tamasha la muziki. Nilipokuwa shuleni kulikuwa na tamasha moja upande wa Nairobi mtaa wa Rongai. Ilikuwa ile ya tamasha ile ilikuwa ya color fest. Naam wasanii kadhalika walikuwa washaitwa na tulipofika kule ilikuwa ni tamasha ingine ya kukata. Tamasha kubwa yaani ilinipendeza na ilinifurahisha.

Rangi niipendayo zaidi ni rangi nyeusi. Hivi ni kwa kuwa ile ndio rangi ninayo mwilini na ndio rangi inayoniunganisha na wananchi wengine wengi sana. Pia naipenda kwa manguo na kwa rangi yangu.

Kila mtu atumia teknolojia ya sauti lakini pia mi naitumia. Naitumia kwenye rununu yangu wakati wa mawasiliano na watu wengine walio mbali nami. Pia naitumia kutengeneza video zangu za kila siku na kuziona baadae.

Ninamazoea ya kungoja tuseme mara moja kwa wiki sina mazoea kungoja baruapepe kila siku. Kwa kuwa zangu ninajua mali zinapotoka na ninajua wakati ule zinapofaa kufika. So sinamazoea kungoja kila siku ninangoja tuseme mara moja kwa wiki ama mara mbili.

Naam, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Kama siuko kwenye ofisi, ninapenda kufanya zile kazi nyumbani. Lakini sipendi kufanya kazi wakati wangu wa mapumziko. Wakati wangu wa mapumziko ni wangu wa mapumziko na wakati wa kazi ni wa kazi. Sipendi kuyachanganya yale mambo mawili.

Rangi inayonipendeza zaidi ni rangi nyeusi. Ninapendezwa na hii rangi kwa kuwa ni rangi inayokuwa na wananchi wenzangu. Na pia yanivutia kwa kuwa vitu vingi vinavutia sana kwa kuwa na rangi nyeusi, vile magari, nguo nyeusi pia zavutia na kadhalika.

Kufanikiwa, kuna watu pale kazini wamefanikiwa zaidi kunishinda na wenye umri mdogo kunishinda. So, hili ni jambo linalonipa motisha zaidi, kuwa mtu bora zaidi na kufanikiwa zaidi maishani ila si kufanikiwa kifedha ama kufanikiwa na mali mingi, ni kufanikiwa tu niweze kufanya mambo yangu bila kusumbuliwa na kutatizwa na mtu yoyote.

Chakula nikilacho mara nyingi kwa mchana ni wali wali ni chakula nilichokwambia ninapata nacho wakati mwingi sana iwe ni pale kazini, iwe ni nyumbani kwangu iwe ni njiani ninapoenda kazini ama ninapotoka kazini iwe ni niko likizo ama niko muda wangu wa mapumziko wali upo tu.

Je unatumia mfumo wa usalama wa vidole? La situmii mfumo wa usalama wa vidole. Kwa kuwa siu, sifahamu huo ni mfumo upi. Na sioni manufaa yake kwa maisha yangu. So, siutumii ule mfumo katika njia yoyote.

Nilikuwa sana napenda kuogelea kwenye mito nilipokulia nikiwa mtoto kulikuwa na mito mingi sana kwa kuwa mahali ninapoishi kuna baridi na hile baridi na kuna mito mingi sana kwa hivyo nilipenda kuogelea kwenye hile mito. Na pia sasa napenda.

Naam ninapenda maua sana. Kwangu ninabustani la maua nililo panda na yana, yanavutia kila siku ninapo yaona. Na kwa vile siwezi kosa kuyapanda na kuyapenda kila siku. Maua yanavutia yananukia vyema na yanakaa vizuri sana yanafanya mahali pawe parembo.

Sherehe yangu ya kupendeza ni hile ya Krismasi. Kwa kuwa ile tunapatana na familia yote iwe ni familia ya karibu ama ile ya mbali. Tunajumuika sisi wote kwa kwa nyanya yangu na tunaweza kusherehekea pamoja kwa upendo na amani nyingi.

Ninapenda kutembea mahali kuna mandhari ya liyo yanayovutia ama pia mahali kuna milima mingi na mito pia maziwa au bahari kuwe na utulivu wa hewa kusikuwe na upepo mwingi au joto jingi ama vile.

Wikendi inapofika. Ile siku nina mazoea ya kushirikiana ama kujumuika na familia yangu. Tuna spend time pamoja ama tunapata wakati wetu wa kifamilia. Na baadae nitaenda nione mpira kama kuna mpira wa kandanda. Na kama hakuna ninaingia kwa nyumba mapema na siku ifuatayo ninaenda kanisani. Baada ya kanisa ninarudi na familia yangu nyumbani na tunasherehekea wakati uliobakia hadi kesho yake.

Kinywaji nikipendacho kukinywa asubui ni chai. Chai ya maziwa na ya majani. Hivi ni kwa kuwa chai nina historia kubwa ya chai. Japo kuwa si mambo mengi lakini chai nimelelewa nao kutoka nikiwa mtotoni hadi wa leo sijai acha kunywa chai.

Nina mazoea ya kuamka mapema. Ile ni saa kumi ya asubhi. Naruhusiwa kuamuka mapema kwa kuwa pia mimi nalala mapema na ninapolala mapema. Usingizi wangu huisha asubuhi na by saa kumi nakuwa usingizi umeisha na naweza kuamka kufanya shuguli zingine.

Naam napenda kuzungumzia siasa kwa kuwa haya ni mambo yanayotuadhiri kila siku. Mwana siasa bora aweza fanya maisha yako ya kila siku yawe rahisi au mwanasiasa mbaya aweza kuyafanya yawe magumu zaidi.

Mikutano niipendayo zaidi ni mikutano ya kifamilia. Hii ni kwa kuwa, kwanza lazima kuwe na chakula. Lazima kuwe na nyama na vinywaji za aina tofauti tofauti. Pili familia mnapokutana na wao. Inawapa ile upendo mwingi na inafanya mashida zenu mnaweza kuzitatua kwa ujumla.

Nguo nipendazo kuzivaa ni zile zinaendana na ule muda ulioko iwapo ni muda wa kazi, napenda kuivaa suti, napenda kufunga tai, napenda kuvaa kiatu kizuri kinachopakwa rangi ikiwa ni muda wa wikendi ama muda wangu wa kivyangu, napenda kuvaa tisheti, na napenda kuvaa jeans.

Shughuli ninayofanya zaidi wikiendi ni kushinda na familia yangu na kuangalia walichokuwa wakifanya wiki mzima vile nilipokuwa siko na wao. Hii ni vizuri yaweza kukwambia mambo mazuri ama mabaya yanayotokea katika familia yako.

Naam, nina uzoefu wa kupenda kupika. Hivi ni kwa kuwa mimi ni mpishi bora na nina amini chakula changu huwapendeza ninaowapikia. Hawa ni kama vile mama yangu, bibi yangu na mtoto wangu. Pia mtoto wa ndugu yangu, ako hapo pia.

Tadhmini za kazi ni muhimu pale kazini. Zinaweza kuwaeleza watu ambavyo kazi yaweza kufanywa na hili kufuata utovuti fulani kufanya kuzuia kazi zisije likachanganya watu na zinawapa watu maelezo ambavyo kampuni yafaa kuendeleza kazi zazo.

Naam, ninapenda kufanya kazi nyumbani kushinda ninavyopenda kuifanyia pale kazini. Lakini kazi ninayo fanya hainirusu kufanyia kazi nyumbani. Kwa hivo lazima nijiende pale kwenye kampuni niweze kutekeleza mawajibu wangu nikiwa pale.